Maktabani nilikuwa naenda wakati nilipokuwa mwanafunzi na ulikuwa naenda mara tatu kwa siku. Nilikua naanza asubuhi, nikuje hiyo masaa ya jioni pia usiku nipitie pale nikidurusudurusu vitabu wakati mwingine nilikuwa nasoma gazeti kujua ni kipi kinachoendelea nchini mwangu.